Jambo ambalo huwa inanifanya nifurahie ni kwamba kuona nimefanya ni ile zile goals ama zile goals zenye nilikuwa nimeweka nikiwa nimetimiza. Ama kwa kawaida kama nilikuwa nafanya kama course ama skill kuimaliza na kuona kuwa nimeifahamu vizuri huwa nafurahia sana.

Mchezo wenye huwa napenda kutazama ni mchezo wa kandanda. Kisa na maana ni kwamba mchezo huo huwa unaburudisha sana. Na ule mchezo ambao niliwahi shangaza kuutazama ni ule kati ya Chelsea na Man U. Ule mchezo ulipendeza sana sababu ule mchezo ulikuwa unachezwa. Kazi wale watu ulikuwa naona ile bidii walikuwa wanatia sana sana napenda kuangalia tukiwa pengine na marafiki wangu. Na wakati ambao pengine ni jioni ama wakati wenye nimetoka kazi.

Rangi ambayo naipenda ni rangi nyeusi. Naipenda sababu inanikumbusha kwamba ijapokuwa tuko Amerika sisi ni waafrika. Ama asili yetu ni ya kiafrika. Ambao vitu mingi ambazo namiiki za rangi nyeusi ni kama viatu, manguo na vitu vinginevyo. Na huwa inanifanya nisikie. Yaani unajisikia uko kile kitu kuna ile bound special bond ambayo unaezapata kwa kukivaa kile kitu na haswa sana sana hii rangi huwa naiona hata nikiingia kwa nyumba na pia mimi mwenyewe inakuwa ni kumbusho dhahiri ya hiyo rangi.

Sana huwa naboresha mchakato wa kazi kwa kugawa kazi ipasavyo. Ndiyo iweze kufanyika kwa mtiririko mzuri. Cha pili ni kufanya majaribio na kupima matokeo. Kama kuna kazi ambayo umefanya unachukua matokeo ambayo umefanya, unaangalia kwa ile majaribio umeifanya na pia kuweka vipaumbele kazi ambayo ni ya maana ama ile kazi ambayo ninataka ishughulikiwe ya kwanza.